Safari ya treni ni moja ya uzoefu wa kipeke sana unaochanganya tulivu wa safari ndefu na uhalisia wa maisha ya kawaida ya jamii. Nazozipiktikia njia tofauti na magari ya barabarani yanaye kimbizana kwenye msongamano. Treni inatembea kwa mtindo wake inabidi ikisindikizwa na kishindo cha matairi yake kwenye reini. Mwendo mwendo mambo ambayo yanafanya ya safari treni kuwa nzuri ni kama mwendo mtulivu na kutazama mandhari ndani ya treni unakua na nafasi nzuri ya kukaa chini na kukumuzika na kutazama kupitia dirishani jinsi mashamba misitu na vijiji vidogo vinavyopita pole pole hakuna haraka ya kusaka njia ya kupita magari mengine ya pili hali ya kijamii ndani ya mabehewa. Treni ni kama mji mdogo unaosafiri watu wanakaa karibu wanabadishana na story wana cheka na hata kugawana chakula ya vitu kaa hizo mapumziko ya fikra kishindo cha treni kina sautifanya kutuliza inayofanya iwe rahisi sana kusoma kitabu wa kutafakari mambo ya mbele.

Kupiga picha mzuri ni zaidi ya kubonyeza tu kitufe cha kamera. Ni mchakato unao changanya maono ya kisanii ufundi wa kiufundi na wakati mwingine bahati mzuri ya kuwa mahali sahihi kwangu mimi mchakato unagawanyika katika hatua tatu kuu. Kabla ya kupiga, wakati wa kupiga na baada ya kupiga. Kabla ya kupiga picha kuna maandalizi ya kufanywa kuona kama mtu anaweza onekana vizuri, kutafuta mwanga sahihi. Mwanga ndiyo uhai wa picha. Picha nzuri hupigwa kwa kuzingatia mwelekeo, ukali na rangi ya mwanga kitu kingine ni kutunga mandhari. Hii ni sanaa ya kupanga vitu ndani ndani ya frame ya kamera ili kuvutia jicho kanuni kama hii vile hutawala vitu mingi sana yaani ni kuunda background pia tatu ni kuelewa somo likiwa ni mazingira unahitaji kuelewa kati gani yanaonekana vizuri, likiwa ni mtu unahitaji kujenga uhusiano naye ili kupata hisia halisi na tabasamu la dhati. Vitu kama hizi ni muhimu sana kwenye kupiga picha.

Somo ambalo nilikuwa nalipenda sana nikiwa shuleni, nikiwa mwanafunzi. Ilikuwa ni somo la hisabati hakuna kitu kilichokuwa kinanisisimua kama kukaa chini kutafuta fumbo gumu la namba hadi uje kupata lile jibu sahihi mwishoni. Tofauti na masomo mengine ambayo yalihitaji kukariri kurasa ndefu za maelezo, hisabati ilikuwa kama mchezo wa akili wenye sheria zake za wazi. Kulikuwa na uridhisho wa kipekee sana pale ulipokutana na hesabu ngumu ya aljebra na mistari ya jiometri. Ukaanza kuvunja vunja vipande vya kebe kwa kutumia kanuni, halafu ghafla kila kitu kikawa sawa na jibu likatokea safi kabisa. Ilikuwa ya inafundisha ubongo kufikiria kwa kina na kutafuta njia sahihi kutatua matatizo na kuelewa kwamba kila tatizo lina msingi na suluhisho lake, ikiwa tu autatumia mbinu stahiki.